Kuhusu kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi ni Apple INC. Apple ni kampuni ambayo imenjijengea sifa kubwa kutokana na ubora wa bidhaa zake. Ubunifu na ubora wa teknolojia inazotumia. Ninapenda Apple kwa sababu ya vifaa vyake vya kisasa na vya kuvutia kama vile iPhone, iPad, MacBook na Apple Watch Ambavyo vina ubora wa hali ya juu na matumizi rahisi. Ipo pia kwenye huduma za mtandaoni kama iCloud, Apple Music na Apple Store ambazo zinaongeza dhamani na urahisi wa matumizi.

Juisi ya matunda kwangu mimi napenda pasheni juisi kuna kitu juu ya mchanganyiko wa pasheni na juisi ya chungwa inafaa kabisa ikiwa sio passion basi ningependa juisi ya embe embe freshi zilizo changanywa na maji baridi na sukari kidogo lakini kwa jumla juisi yoyote ya matunda ni poa.

Nakubali kushiriki katika jamii yangu, mimi nakubali kushiriki katika shunguli za jamii yangu kwanjia mbali mbali. Kwanza, mimi nakubali kushiriki katika shunguli za kijamii kama vile mikutano ya jamii, sherehe za kitaifa na shunguli za kusaidia wengine. Mimi nakubali pia kushiriki katika shunguli za kijamii za kusaidia wengine kama vile kutoa chakula na nguo kwa wale wanaohitaji na shiriki katika shunguli za kusafisha mazingira pia.

Mimi nakubali mazoezi ya kila siku kwa sehemu muhimu ya maisha yangu. Mimi nakubali kufanya mazoezi ya kila siku. Hata kama ni kwa dakika thelathini tu. Mimi nakubali kufanya mazoezi ya viungo kama vile kukimbia kufanya push ups na kufanya squats. Mimi nakubali pia kufanya mazoezi ya yoga kwa sababu inaniwezesha kuwa na umakini na kupumzika.

Mimi nakubali kutumia simu yangu kwa mawasiliano kama vile kupiga simu, kutuma ujumbe na kutuma programu za kijamii kama WhatsApp na Facebook. Mimi nakubali pia kutumia simu yangu kwa burudani kama vile kusikiliza muziki, kutazama video na kucheza michezo. Mimi nakubali kuwa na simu yangu ni kifaa cha burudani ambacho kinaniwezesha kupumzika na kujifurahisha.

Mimi nakubali kuwa na keki ya chokoleti ni moja ya keki tamu za kuvutia zaidi. Mimi nakubali kuwa ladha ya chokoleti ni ya kipekee na inaniwazesha kujisikia furaha. Nakubali kuwa keki ya chokoleti ni nzuri kwa hafla yoyote kama vile siku ya kuzaliwa, harusi na hata kwa chakula cha jioni. Mimi nakubali kuwa keki ya chokoleti ni rahisi kula na inaniwezesha kujisikia kuridhika.

Mimi nakubali kuwa kuweka malengo ni muhimu kwa kufikia mafanikio kazini kwanza mimi nakubali kuchunguza malengo ya kampuni na kuelewa ni nini kinahitajika kufanywa. Kisha, mimi nakubali kuweka malengo ya kibinafsi ambayo yanahusiana na malengo ya kampuni. Mimi nakubali kuwa na malengo ya smart yaani maalumu yanayoweza kupimwa, yanayoweza kufikiwa, yenye umuhimu, yana muda maalumu wa kufikika.

Mimi nakubali kuwa buluu ni rangi ya kuvutia na ya kuvutia sana. Mimi nakubali kuwa buluu inaniwezesha kujiskia amani na utulivu na inaniwezesha kuwa na mawazo ya kuvutia. Mimi nakubali kuwa bulu ni rangi ya asili na inaniwazesha kujisikia karibu na asili. Mimi nakubali kuwa buluu ni rangi ya kufutia sana katika mavazi na inaniwezesha kuwa na mwonekano wa kuvutia.

Likizo ni wakati wa kuvutia sana kwa kujifurahisha na kujistawisha. Mimi nakubali kujistawisha kwa kufanya shughuli za kuvutia kama vile kusafiri, kuogelea na kupiga picha. Mimi nakubali pia kukula chakula kizuri na kitamu na kunywa vinywaji vya kuvutia.

Mimi nakubali kuwa mchezaji wa mpira kama vile Cristiano Ronaldo. Mimi nakubali kuwa Ronaldo ni mchezaji wa michezo wa kuvutia sana na ananiwezesha kuwa na furaha na kuridhika mimi nakubali kuwa Ronaldo ni mchezaji wa michezo wa kitaalamu na ananiwezesha kuwa na ujuzi wa kuvutia kama kucheza mpira wa soka. Mimi nakubali kuwa Ronaldo ni mchezaji wa michezo wa kuvutia sana.

Mimi nakubali sana kusaidia jamii yangu. Kusaidia jamii yangu ni jukumu la kila mtu. Na mimi nakubali kufanya sehemu yangu. Mimi nakubali kusaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali kama vile kutoa misaada kwa watu wenye mahitaji, kufundisha watoto na kushiri katika shughuli za kijamii. Mimi nakubali pia kusaidia jamii yangu kwa kuwa mshauri na mwalimu wa vijana na kwa kuwasaidia kupata elimu na ujuzi wa kuvutia.

Mfanyi biashara bora zaidi ni mtu ambaye anaujuzi wakuvutia sana kwa biashara. Na ananiwezesha kuwa na furaha na kuridhika. Anauwezo wakuvutia sana kwa kusikiliza wateja na ananiwezesha kuwa na uhusiano mzuri na wateja. Anauwezo wakuvutia sana kwa kusimamia kifedha na ananiwezesha kuwa na faida kubwa. Anauwezo wakuvutia sana na kusimama na watu. Kwa mfano, kuna mwana biashara anaitwa kilo Kilo alifanya kazi na kusimama na wateja wake mpaka watu wakakua wengi kwa biashara hiyo yake ikakua bora zaidi.

Napenda sana kupiga gitaa na piano. Muziki ni njia nzuri ya kuelezea hisia na kuwa na furaha. Nilianza kupiga gitaa miaka michache iliyopita na tangu wakati huo, nimekuwa nikifurahia sana kucheza na kuimba nyimbo zangu za kupenda. Napenda jinsi muziki unavyoweza kuleta watu pamoja na kuunda hisia za furaha na upendo.

Napenda sana kucheza michezo ya adventure, action na strategy. Mimi nakubali kuwa michezo ya video ni njia zzuri ya kumbuzisha akili na kuwa na furaha. Mimi nakubali kuwa mchezo ya video kama file FIFA, Call of Duty na Assassin's Creed ni mchezo yangu ya kupenda. Mimi nakubali kuwa michezo ya video inaniwezesha kuwa na ujuzi wa kuvutia sana, wa kutatua matatizo na kufanya maamuzi ya haraka.

Mara nyingi wikendi, nafanya shunguli za kupumzisha akili na kuona na furaha. Asubui napenda kulala kidogo nakisha kufanya mazoezi ya mwili kama vile kukimbia na kufanya yoga. Baada ya hapo, napenda kupika chakula ca kupendeza na kula pamoja na familia yangu. Mchana, napenda kucheza michezo ya video au kutazama cinema na marafiki zangu. Usiku napenda kutoka na marafiki zangu na kuenda kwenye sehemu za burdani kama vile klabu au uwanja wa michezo.

Napenda kuwa maali ambapo kuna hasili nzuri, kama vile bunga la wanyama, milima au bahali. Napenda kuwa mahali ambapo kuna watu wenye furaha na tabasamu, kama vile sehemu za burudani au bunga za starehe. Napenda kuwa mahali ambapo kuna muziki mzuri na chakula kizuri, kama vile klabu au mkahawa wakupendeza.

Mimi nakubali kuwa chakula changu cha kupendelea ni ugali na samaki wa kukaanga. Mimi nakubali kuwa ugali na samaki wa kukaanga ni chakula cha kitamanduni cha kenya. Na mimi nakubali kuwa ni chakula kizuri sana. Mimi nakubali kuwa mimi nakula ugali na samaki wa kukaanga mara nyingi hasa wakati wa chakula cha mchana au chakula cha jioni. Nakubali kuwa ugali na samaki wa kukaanga ni chakula kizuri sana na kinaniwezesha kuwa na nguvu na afya.

Napenda mikutano ambayo inaniwazesha kujifunza na kumbandilishana mawazo na watu wengine. Napenda mikutano ya biashara, mikutano ya kitaaluma na mikutano ya teknolojia. Napenda mikutano ambayo inaniwazesha kuwa na uhusiano na watu wengine na kujifunza kuhusu mwenendo wa sasa na teknolojia mpya.

Usiku kabla ya kulala, mimi nafanya mambo kadhaa ili kupumzisha akili na mwili wangu. Kwanza, mimi hupitia simu yangu na kujibu ujube wowote muhimu au kuangalia mitandao ya kijamii. Kisha, mimi huanza kusoma fitabu au kusikiliza mziki laini ili kupumzisha akili yangu. Baada ya hapo, mimi hufanya mazoezi ya kupumua na kutafakari ili kupumzisha mwili wangu. Mimi pia hufanya sala na kushukuru kwa siku iliopita. Kisha mimi hulala na kueka simu yangu pembeni ili kuanza siku mpya kesho.

Mimi ningependa kujifunza Kifaransa. Mimi hufikiri kuwa Kifaransa ni ni lugha nzuri na ya kuvutia. Ni inatumika sana duniani kote. Mimi hufikiri kuwa kujifunza kifaransa itakuwa na manufaa makubwa kwangu hasa katika masuala ya biashara na utalii. Mimi hufikiri kuwa kifaransa ni lugha ya kimataifa ni natumika katika nchi nyingi za Ulaya Afrika na Amerika.

Mimi hufanya mambo kadhaa kuliendeleza mazingira. Kwanza, mimi hujaribu kupunguza matumizi ya plastiki na vitu vinavyo chafua mazingira. Mimi utumia mifuko ya reusable na viombo vya chakula vinavyo weza kutumika tena. Pia, mimi ujaribu kuokoa maji na umeme kwa kuzima taa na vifaa vyenye umeme wakati havitumiki. Mimi pia ujaribu kutumia njia za usafiri zisizo na uchafu kwa mazigira kama vile kutembea au kuendesha baiskeli.

Kila siku napenda kutumia njia ya usafiri wa gari langu mwenyewa ili niweze kufika mahali popote kwa urahisi na kwa haraka na kwa usalama. Gari linanisaidia kuokoa muda na pia kunipa uhuru wa kupanga ratiba zangu vizuri. Pia inanikutanisha na maeneo nayoweza kufika kwa urahisi bila kutegemea usafiri wa uma au huduma za usafiri wa uma.

Nakumbuka mwalimu wa hesabu kwenye kidato cha pili mahali nilikuwa nasomea. Mwalimu alikuwa mkali sana ingawa mwalimu mkali anaweza kuwa na tabia kali lengo lake ni kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora. Wanakuwa na maadili na wanajifunza kuwa na nidhamu ya kujitegemea. Mwalimu huyo mara nyingine huweza kuwa anashawishi wakubwa kwa wanafunzi wake kwani anaweza kuwafanya wafanye kazi kwa bidii zaidi.

Napenda sana aina mbalimbali za vyakula vinavyonipa ladha nzuri na kunifanya nijisikie furaha kila ninapokula. Miongoni mia vyakula ninavyovipenda zaidi ni ugali wa unga wa maindi ambao ni chakula cha jadi sana kwa watu wengi wa Afrika, mashariki asa Kenya. Ugali huu unakula vizuri na samaki safi wa baharini au ziwa. Mboga za majani kama sukuma, mchicha na kunde wakati mwingine mchuzi wa nyanya au boga za kukaanga.

Wakati naitaji msaada kazini na jitahidi kufuata hatua hizi, kujua kwa wazi ni nini, kuwasiliana kwa njia ya heshima na wazi, kuwa na tabia ya kuwa na subira, kujifunza kutoka kwa msaada nalopata ili niweze kujifunza na kuondoa tatizo kwa njia nzuri zaidi. Kushukuru na kuonyesha shukurani kwa msaada wanaonipa ili kuendelea kuimarisha ushirikiano kazini.

Napenda sana kusimamia. Kwa sababu, naona ni njia nzuri ya kuongoza na kuwasaidia wengine kufikia malengo yao. Kusimamia, kunanipa furaha na kuona mambo yanakwenda sawasawa na watu wanapata maendeleo na najihisi kuwa nikona iyo kipawa ya kusimamia watu. Iyo ndiyo sababu sana mimi napenda kusimamia.

Mimi napenda joto kuliko baridi. Kupamoja, joto lina manufaa kama linakuza hisia, za furaha na ufanisi. Pamoja na kuwafanya watu kujihisi vizuri zaidi, kuishi kwa afya jema. Kwa upande mwingine, baridi pia inafaida zake kwa kuzuia joto kupata sana. Usaidia kupunguza kuumwa na joto kali na kuwafanya watu kuwa na hisia ya utulivu zaidi wakati mwingine.

Yo, mimi napenda kupika sana. Napenda kujaribu mapishi mapya, kuandaa vyakula, vya kuvutia na kufurahia harufu nzuri wanapo pika. Kupika ni kama sanaa yangu, na ni kama ni kona talenti pia ya kupika. Napenda kuona watu wa kifurahia, chakula, nilicho pika, kitamu, na chenye radha.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga mara kadhaa. Kwa wiki na kuwa nimejipangia nifanye yoga mara tatu. Kwa hivyo naeza sema kwamba nimejaribu kufanya yoga, napenda faida zake za kuleta utulivu na kuimarisha mwili. Yoga ni shughuli nzuri kwa afya ya mwili na akili na naweza kuimiza watu wakuwe wanafanya yoga.

Utaratibu wangu wa jioni huwa ni wa utulivu na utulivu. Baada ya kazi au shughuli za mchana napenda kupumzika kwa kutafakari, kusikiliza muziki na kusoma kitabu kidogo. Pia huwa nakula vyakula vya afya na kuandaa mambo kwa ajili ya siku inayofuata. Kisha napenda kufanya mazoezi kidogo ili kuleta msusumko mzuri wa kuanza usiku kwa amani.

Napenda sana kutembea mahali panapotoa amani na uzuri wa asili. Kama vile bunga la milima, chemichemi za maji safi, au ufuo wa bahari. Nafurahia sana kutembea katika maeneo yenye mandhari nzuri na hewa safi, kwani inaniwezesha kupumzika kwa akili, kuondokana na shinikizo la kila siku na kujipatia nafasi ya kufikiria mambo kwa utulivu.

Kazi yamekuwa na manufaa makubwa sana kwangu. Na moja wapo ya mafanikio makubwa ni jinsi yalivyo niwezesha kupata ujuzi na mbinu za kazi zinazo itajika ili kufanya kazi yangu kwa ufanisi zaidi. Mafunzo haya yanawezesha kunielewa vyema majukumu yangu kuimarisha uwezo wa kushungulikia changamoto zinazo jitokeza kazini na pia kuboresha ujuzi ujuzi wa mawasiliano na usimamizi wa muda.

Ningependa kutembelea Japani ikiwa ni kwa sababu ya uzuri wa mandhari yake, urithi wa kihistoria na maendeleo makubwa ya kitamanduni na kiteknolojia. Japani ina mandhari mbalimbali kama vile milima, bustani ya maua na miji mkubwa kama vile Tokyo yenye majumba ya kihistoria, na mbaraza ya jadi na tamanduni za kipekee. Pia napenda kujifunza kuhusu desturi zao na vyakula vyao.

Napendelea mahali pakimya kwa sababu napenda mazingira matulivu. Yanayo niruhusu kujiwekea mawazo, kupumzika na kufanya kazi kwa umakini. Mahali pakimya unisaidia kunzigatia mambo muhimu, kupunguza musongo wa mawazo na kuleta utulivu kwa akili. Kwa hivyo, wakati mwingine napenda pia kelele kidogo, ili kuleta hisia za furaha na uhalisi wa maisha.

Kazi ya nyumbani ninayo ichukia sana ni kusafisha vyombo ya chakula baada ya mulo. Mara nyingi inaweza kuwa kazi nyepesi lakini inachukua muda murefu na inahitaji uvumilivu mwingi. Pia inaweza kuwa ya kuchosha ikiwa inafanyika kila siku bila kupumzika. Na mara nyingi uleta hisia za kuchoka au kukata tamaa.

Nina kipawa cha kuwasiliana vizuri na watu na pia ninaujuzi wa kufanya kazi kwa umakini na ufanisi. Pia nina uwezo wa kujifunza kwa haraka na kuzoea mazigira mapya kwa uraisi. Haya yote yananiongeza nguvu ya kuwa mchango mzuri kwa timu na kufanikisha malengo ya shirika.

Sipendi sana kutumia vipuli kwa sababu ninathamini usafi na muonekano mzuri. Lakini pia naelewa kuwa ni muhimu kuwa na maadili mema na tabia zuri zaidi ya muonekano wa nje. Nadhani ni muhimu kuwa na usafi lakini pia tabia na maadili mema. Inavyo leta picha zuri kwa mtu.

Nimepata bahati ya kusafiri maali mbalimbali, lakini moja ya maeneo niliyopenda sana ni muji wa zanzibar, ni maali pazuri sana kwa sababu ya usafi, bahari na historia yaki. Kusafiri huku kulinifunza kuwa dunia ni pana na kuna maeneo mazuri sana ya kutembea na kujifunza kuhusu tamaduni tofauti.

Nina jikinga na jua kali kwanjia mbalimbali zinazo lenga kulinda ngozi yangu na afya yangu na kuepuka madhara ya jua kali. Hapa ni baadhi ya mbinu ninazozitumia. Kwanza ninatumia koti au mavazi yanayofunika mwili wangu kwa kina wakati wa saa za jua kali hasa wakati wa asubuhi na saa saba. Pili ninatumia kofia kubwa nyepesi yenye brashi ili kulinda uso shingo na upande dhidi ya miale ya jua kali. Tatu, ni muhimu sana kutumia muda mdogo chini ya jua hasa wakati wa kiangazi na pale ambapo ni lazima kuwa nje kwa muda mrefu. Natumia dawa ya kujikinga na miale ninajipaka kwa ngozi yangu.

Ndiyo, napenda maua sana na naamini kuwa maua ni moja ya vitu vya kupendeza zaidi duniani vinavyo weza kuleta furaha, utulivu na uwalisia wa uzuri wa asili. Maua yanatoa rangi na arufu zuri ambapo zinaweza kubandilisha hali ya hewa na kuleta hali ya furaha kwa watu wanayo kuta au kuyatazama. Napenda maua kwa sababu yanawakilisha uzuri wa asili na pia yanahusiana na mambo mengi ya maisha kama vile upendo, matumaini na kupona. Kila haina ya maua ina uzuri wake wa kipekee na napenda kujifunza kuhuzu aina tofauti za maua jinsi ya kuyaangalia na kuyaweka kwa njia inayovutia zaidi. Kwa mfano napenda maua ya rangi tofauti kama vile waridi, maua ya mtaa na maua ya mizeituni. Kwani yanatoa mandhari ya kuvutia na kuleta musisimuko wa kuona. Pia napenda maua yenye harufu mzuri kama vile jasmine na rose ambayo zina niletea amani na utulivu kwa akili. Maua ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu kwa sababu yanatoa nafasi ya kuonyesha hisia zetu kwa njia ya moja kwa moja. Kwa mfano kutoa maua kwa mtu unampenda ni ishara ya upendo, shukurani au pole. Pia maua utumika kama zawadi nzuri wakati wa sherehe, arusi au matukio maalumu. Kwani yanawapa watu furaha na kuwonyesha kwamba unawathamini. Zaidi ya hayo, napenda kujifunza jinsi ya kupanda na kuangalia maua ili niweze kuyalinda na kuyaendeleza kwa kustadi. Kupanda maua kuna itaji uvumilivu, umakini na mapenzi. Na njia hiyo unapata matokeo ya kuvutia na yenye manufaa. Kwa kumalizia napenda maua kwa sababu yanabeba uzuri wa asili yanapaelezea isia zetu na yanatoa furaha kwa maisha yetu. Kwa kweli maua ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Na yananifanya niwe na matumaini na upendo zaidi kwa ndunia hii nzuri nayo yakalia.

Bui, kinywaji ninacho penda kunywa zaidi ni chai yenye maziwa na sukari kidogo. Napenda chai iyo iwe na harufu zuri na ladha tamu inayo niweka chonjo na kuanza siku yangu kwa furaha. Chai ina nguvu ya kuamusha akili na kunipa motisha ya kuendelea na shunguli za siku mzima. Mara nyingi, napenda kuandaa chai kwa kutumia majani ya chai safi. Na kuichanganya na maziwa kidogo na sukari kama ladha tamu na yenye kunongesha siku yangu hii hufanya siku yangu ianze kwa amani na kuleta furaha mayoni mwangu. Na pia inanionyesha kuwa nimepata wakati wa kupumzika na kufurahia vinywaji chenye afya na latha zuri.